Mimivni mtu wa kuwahi, sana sana ninapoelekea pale kazini ama shuleni ama ninapokuwa na mkutano wowote. Napenda kufika mapema, ili kujitayarisha, kujitayarisha kiakili, kujitayarisha hata kwa kupangilia kazi yangu na kuyazoea yale mazingira. Sipendi kuchelewa kwa kuwa, kuchelewa kunaleta kuchanganyikiwa, pale ambapo utakuwa umechelewa kwenye mkutano, unapata watu wameshaendelea kujadili mada tofuti tofauti na kuelewana na wao itakuwa vigumu. Pia napenda kuwahi kazini kwa kuwa inanipa muda mwafaka wa kupanga ratiba yangu ya siku kwa utaratibu bila bila haraka yoyote na kutulia ili kuwa tayari kuanza kazi. Ila pale ninapochelewa najiipata nimeipangilia ratiba yangu vibaya nafanya kazi bila, kazi isio na mwelekeo maalumu, hapo napata kuwa nimepoteza mambo mengi zaidi.

Kitendo cha wema ambayo nimewai kufanya ni kumsaidia mtoto mmoja ambayo alikuwa hana wazazi alikuwa mtoto wa mjini alikuwa ana kaa katika mitaza mji pale ambapo kila wakati nilipo kwa nikienda shuleni na mkuta na mpa chochote ambacho nikonacho. Hadi ikafika siku, nikaeza kuzungumza pamoja na wazazi wangu, na wakeeza kunikubalia ili nieze kumleta mtoto ule nyumbani, na kwa hakika alikuwa ni mtoto mzuri mwenye nidamu zake, na alieza kutia bidii. Hadi sasa akeza kuwa mtu wa mahana katika jami, mtu wambaye aneeza kutegemewa katika jami, kutokana na ile bidi yake, nileza kumsaidia ili kutimiza, doto na maono yake. Pale ambapo nilikuwa ni kimpata na kuwa na mazungumzo, kidogo na yeye, naona kuwa ni mtu wambaye hako na maono, mtu wambaya anataka kufaulu katika maisha, na nikeza kuwana, sio vema kumuacha, maono yake yeze kudidimia, kutokana na kukosa raslimali za kutosha, ama kukosa mtu wakukimu maitaji yake. Ndipo nikoona nijambo la busara kuenda kuzungumza na wazazi na pole mbapo lini kubalia nilieza kusikia vizuri sana na hadi sasa naweza kujivunia yeye kwa kuwa jinsi ni navio muona akifaulu katika maisha hadi ya akiwa mtu wa manufaa zaidi kuniliko katika maisha na isi vizuri kuwa nilieza kuoko wa ndoto za mtu fulani anapo itimu nifuraha kwangu.